Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya, ni pale nilipoweza kukutana na mama pamoja na mtoto waliokuwa na kukosa uwezo wa mahali pa kulala na chakula. Hivyo niliweza kuwachukua na kuwapa chakula pamoja na malazi na baada ya hapo niliweza kuwadadisi kuweza kujua hali yao ipo vipi na pale walipoweza kunisimulia nilisikia uchungu sana. Hivyo nikaweza kupigia ndugu na marafiki waweze kutuma msaada kidogo na hivyo niliweza kuweza kuwasaidia kupata sehemu ya kulala. Walifurahi sana na maisha yao yaliweza kubadilika. Kitendo hicho kiliweka alama kubwa katika maisha ya watu hawa. Mama pamoja na mtoto. Hivo naweza kumshauri mtu kama anaweza kumsaidia mtu, aweze kwani itatengeneza tofauti katika maisha.

Kitabu ni nacho kifurahia zaidi, kinakichwa cha muisho wa maisha kabla ya muanzo. Kitabu hichi kinaongelea mambo ambayo yaliweza kufanyika kipindi cha zamani, ambacho kiliweza kuaribu maisha ya watu wengi kwa sababu ya ukoloni na yale mambo mabaya yaliokuwa naweza kufanywa na wale waliokuja kututawala. Hivyo kuweza kuharibu miundo minu, elimu, pamoja na maisha kujumla kwa sababu wale walioweza kukabithiwa majukumu ya kuweza kuwasaidia watu waliweza kuyaharibu hata wale wenye rangi nyeusi. Hivyo waliweza kuharibu maisha ya watu ya vizazi vijavyo kama vitatu hau vinne. Kwa hivyo ulapata pale ambapo unakuja kuzaliwa maisha wanakua tayari ya mesha haribiwa na wale waliotangulia. Ni kitabu ambacho ni nakipenda kwa sababu kimebeba historia ya mambo yaliyoweza kufanyika hapo awali. Ningeweza kupenda kuendelea kusoma kitabu hichi kwani muandishi wake amebobea na anajua kubebe uhalisia wa kitu na pia usimulizi wake ni wakufraisha zaidi. Kitabu hichi kina wahusika watatu ambao walikuwepo kipindi hicho cha nyuma.

Kwanza kabisa, pale ninapohitaji msaada kazini, ninacho jaribu kufanya cha kwanza, ni kujaribu kutatua tatizo hilo mimi binafsi kabla ya kuweza kuomba msaada wowote. Nitajaribu njia zote kuweza kutatua shida hiyo au tatizo hilo kadri ya uwezo wangu. Na pale ninaposhindwa basi, ninaweza nikamwambia yule aliopo karibu yangu, ili aweze kunisaidia kutatua tatizo hilo. Pale inaposhindikana, basi tunaweza kumtafuta mtu aliye juu yetu zaidi ili pia aweze kutusaidia kutatua tatizo hilo. Mara nyingine njia nyingine ninaweza kujisaidia kutatua tatizo kazini ni kwa kuweza kutumia mtandao. Naweza kuingia katika mtandao kuweza kuandika hilo tatizo na basi naweza kupata msaada kwa kuweza kutumia njia mbali mbali za mtandao. Hiyo imeweza kunisaidia kuweza kutatua matatito kazini nakuweza kupata msaada. Kwa kuweza kuwaomba wafanya kazi wenzangu au mkubwa wangu kuweza kunisaidia au wakati mwingine basi kuweza kutumia mitandao ya kijamii kuweza kupata maelezo hayo na kuweza kunipa msaada.

Mafunzo ambayo ningeweza kupata kazini ni mafunzo ya teknolojia. Dunia imekuwa kwa kasi na teknolojia imepamba moto. Hivo, ukiweza kupata mafunzo ya teknolojia, basi unaweza ukafanya mambo mengi sana kupitia mitandao ya kijami. Hivyo, ningeweza kupenda kujifunza mafunzo ya teknolojia ili niweze kujua kufanya hesabu, kuweza kufanya matangazo, kuweza kubuni vitu tofauti tofauti kwa kuweza kutumia teknolojia Kwa sababu ni rahisi sana ukilinganisha na kitu kingine chochote teknolojia ni kitu ambacho kinakua, ni kitu ambacho kinaongezewa juhudi na kitu ambacho kinaendelea kuekezewa kwa upana na ukubwa Hivo ukiweza kujifunza hivyo unakuwa na fursa nyingi za kuweza kufanya vitu tofauti kwa wakati tofauti Hivo, teknolojia ni kitu ambacho ningeweza kutaka kujifunza na ningeweza kushauri, watu wengi pia waweze kutaka kuwa na nia ya kuweza kujifunza. Itaweza kuwasaidia katika namna tofauti tofauti na nyanja mbali mbali.

Maendeleo katika jamii ni kitu ambacho kinafurahisha sana. Na napenda kuona maendeleo tufauti katika jamii. Lakini hasa maendeleo ya kwanza ambao ningeweza kutaka kuona ni pale ambapo tunaweza kupata huduma mzuri ya maji pamoja na usalama. Kwa sababu, vitu hivi ni muhimu sana ya kati ya watu wanaoishi pamoja. Pale maji ya napokuwa mazuri au na masafi basi tunaweza kuepukana na magonjwa mbalimbali ikiwemo kueza kupata kipindu pindu, kueza kuumwa tumbo na pia usafi unaimarika kwa sababu mtu anaweza akafanya mambo mbalimbali kama kuosha nyumba, kufuanguo, kuosha viombo, kupata maji salama ya kunywa hivyo kuepusha magonjwa ya tumbo na pia pia kuna kukua na usalama pia watu wanaeza kuhishi vizuri na uchumi pia unaweza ukakuwa. Ningependa penda pia kuona maendeleo mengine ambayo ni ya elimu. Pale ambapo tunaeza kupata elimu bora na ni nzuri. Naeza kuwasaidia watoto wetu pamoja na vizazi. Ili kueza kuleta mafanikio kwa sababu wakieza kupata elimu nzuri. Tuneza tukapata madaktari, tuneza tukapata manesi, tutapata walimu, tutapata vyeo mbalimbali ambavyo vitaweza kukuza jamii kwanjia tofauti tofauti. Mambo yao yakiweza kuzingatiwa basi kutakuwa na maendeleo makubwa katika jamii na hivyo kila mtu anaeza akanufaike.

Somo la sayansi ninalolipenda ni somo la biolojia kwa sababu somo hili limeweza kubeba jinsi ya kuweza kujifunza kuhusu mwili na tabianchi. Kwa mfano mwili unaweza kujifunza mambo tofauti tofauti kuanzia kichwa, shingo, kifua, kiuno, tumbo, miguu na mwili mzima kwa pamoja. Hivo unaweza kujua tofauti au pale kunaweza kunapokuwa na changamoto basi unaweza kujua zaidi. Unaweza kujifunza mambo mengi ya kisayansi yanayousiana na mwili wako ambayo kwa njia ya kawaida usingeweza kujua kama usingeweza kujifunza somo la baolojia. Na pia somo la baolojia linaeza kutusaidia kueza kuelewa mazingira na tabianchi na mabadiliko yanaweza kutokea. Hivyo, unakua, unajua kitu gani kinaendelea. Somo la biolojia pia linaweza kutufundisha mambo mbalimbali ya sayansi, jinsi vitu vinaweza kutokea na kwa nini vinaweza kutokea. Mambo hayo yanaweza kutusaidia kuweza kufanya vitu tofauti kama utengenezaji wa dawa, pamoja na kutengeneza maisha yalio bora, ili yasiweze kuleta madhara hapo baadaye Kwa hivyo somo la sayansi la biolojia ni somo ambalo ni muhimu na mtu anatakiwa aweze kulisoma ili aweze kujua vitu gani vinaeza vikatokea katika mwili wake pamoja na mazingira ambayo yanamzunguka.

Napenda kuandika kwa kutumia vyote, pale ambapo naweza kuwa nasoma au nafanya jambo fulani ambalo siwezi kutaka kulisahau kwa haraka. Basi naweza kutumia mkono kuweza kuandika jambo hilo katika karatasi au katika kitabu ili kuweza kunisaidia na kumbu kumbu. Na kuweza kuandika kupitia mkono basi ni rahisi kuweza kupata vile vitu ambavyo umeweza kuviandika au habari hiyo kwa urahisi sana ukilinganisha na kuandika katika kompyuta. Lakini pia napenda kuandika kwa kupitia kompyuta nakala ndefu au kuweza kuweka ripoti kubwa zile ambazo zinahitaji kuhifadhiwa kwa muda mrefu. Pale ambapo wanaweza kutumia kompyuta basi kupata maelezo haya yanakuwa rahisi na pia sio rahisi kupotea kwa sababu kila kitu kinakuwa kimehifadhiwa hapo. Hivyo inakuwa rahisi kuweza kupata maelezo hayo kwa wakati sahihi pale ambapo unakuwa na intaneti pamoja na umeme.

Kitu ambacho ni kipaumbele kazini kwa ajili ya mawasiliano ni kuweza kuwasiliana kwa wakati bila kupoteza muda. Pale ambapo unaweza kupata jumbe au neno lolote ambalo linahitaji kuwasilishwa basi liweza kujibu kwa wakati na kwa wafasaa kwa ule mtu ambaye anahitaji kupewa mawasiliano hayo. Pale ambapo unaweza kufanya hivyo basi unakuwa umeipa kipaumbele. Njia nyingine ambao unaweza ukatumia ni kuweza kutuma jumbe fupi ya harafa au pamoja na barua pepe. Njia hii inaonyesha kwamba umeipa hilo jambo ambalo ulikuwa unataka kulisema kipaumbele na hivyo inaweza kupatikana kwa haraka kwa sababu jumbe fupi mtu anaweza kuiona kwa haraka kuliko na kusema tu hivi kwa mdomo mtu anaweza akasahau. Hivyo mawasiliano lazima yawe ni kipaumbele na uweze kuzingatia hayo ambayo nimeweza kuyaongea kuweza kufanya hivyo.

Kitu ninachoweza kufanya ili kuweza kushirikiana na timu ni kitu cha kwanza kuweza kujua mawazo yao na kuweza kujua malengo yao katika kikundi au katika timu hiyo. Pale ambapo unajua malengo ya kikundi basi inakuwa rahisi kutoa ushirikiano kwa njia sahihi kwa wanakikundi chako au wanatimu wenzako. Njia nyingine ambayo naweza kushirikiana na timu yangu basi ni kuweza kutoa mawazo chanya au mawazo yaliyo mazuri ambayo yanaweza kusaidia kuweza kukuza au kuendeleza timu yetu au kikundi chetu. Njia nyingine ni kuweza kutii sheria ambazo zimeweza kuekwa mahali hapo au katika kikundi hicho. Hiyo inaweza kusaidia kuto kuleta tofauti na kuto kuleta ugomvi wowote kati ya washirika. Njia hizo zinaweza kunisaidia kuleta umoja na kuweza kuleta amani pamoja na upendo katika timu Pia kuweza kusaidiana katika wakati mgumu na katika wakati wa furaha inaweza kuleta umoja katika timu hiyo kwa sababu inaonyesha ya kwamba sisi ni wamoja na pia tunapendana.

Kitu chaku kwanza ni nachoweza kufanya asubuhi, naweza kunywa maji katika tumbo hambalo alina kitu chochote. Pale ambapo naweza kunywa maji, basi naweza nikapata nguvu na uwezo wakueza kupata kitu kengine chakula. Kinywaji ambacho naweza kipenda asubui zaidi ya maji ni chai. Naweza kuchemisha chai yangu nzuri ya maziwa au chai ya rangi ambayo imeza kwekwa majani pamoja na viungo vingine kama tangawizi, mdalasini na chai hiyo basi ineza kuwa na ladha nzuri na ineza kunifurahisha. Nikipata kinywaji hicho asubuhi naweza kuwa na nguvu nyingi na furaha na inaweza kunianzishia siku kuweza kuwa ya furaha kubwa sana na enye mafamikio. Pale ninapoweza kukosa basi chai napendelea pia niweze kunywa kahawa kwa sababu pia nayo inaweza kuchangamisha mwili na akili.

Swali linauliza kama napenda kunywa maziwa Ndio, napenda kunywa maziwa kwa sababu yanafaida mwilini pale ambapo unaweza kunywa maziwa Basi unaweza kutengeneza vitu muhimu katika mwili wako Inakupatia vitamini, inakupa madini, mazuri ambayo yanaweza kusaidia mwili wako Napenda kunywa maziwa ya aina tofauti Kwa mfano maziwa ambayo yame ganda Hivyo naweza kutumia maziwa hayo kuweza kulia ugali au pia kuweza kuweka katika mboga za majani na kuweza kuleta ladha nzuri. Pia naweza nikanywa maziwa kwa njia kawaida ya kiwa baridi pale ambako nasikia huwa ni mechoka na nataka usingizi basi naweza kuweka manjano kidogo na kuweza kunywa maziwa hayo. Nikiweza kufanya hivyo basi, huwa naweza kupata usingizi kwa njia rahisi na kuweza kulala bila kusumbuka. Na pia naweza kunywa maziwa kwa njia ya yogurt kwa sababu yanakuwa yamewekwa sukari na ladha yake ni nzuri, inafurahisha na pia inaweza kusaidia katika kutibu tumbo. Hivyo maziwa ni kitu muhimu katika maisha ya binadamu kwani ukiyacha kuweza kukupa vitamini pia ni dawa ambayo naeza kukusaidia kwa njia tofauti katika mwili wako.

Mimi huenda maktaba, angalau mara moja kwa mwezi, kwa njia hiyo naweza nikaenda, nikaomba vitabu, pamoja na kurejesha vile ambavyo nilikuwa nimeweza kuchukua, kipindi cha hapo awali. Na pia ni kiweza kuenda maktaba na weza kupata utulivu wa kuweza kukaa chini na kuweza kupitia nakala au vitabu mbalimbali kwa njia ya utaratibu kwa sababu eneo hilo au mazingira hayo ni mazuri kwa ajili ya kusoma. Na pale pia unapoweza kuenda maktaba, unaweza kupata vitabu au nakala tofauti ambazo huwezi kuzipata sehemu nyingine yoyote zaidi ya maktaba. Kwa hivyo inakua imebeba historia ya vitu ambavyo siyo rahisi kuweza kuvipata sehemu nyingine yoyote. Hivyo napendelea kuenda maktaba kuweza kupata vitu ambavyo, sio rahisi kuweza kukutana navyo, na pia kuweza kusoma historia ya vitu ambavyo, viliweza kufanyika hapo awali.

Nasoma gazeti kwanjia ya digitali kwa sababu kuweza kupata gazeti kwanjia ya kawaida ni gharama wakati unaweza ukapata kwa njia digitali bila gharama yoyote isipokuwa kuweza kununua au kuweza kuwa na interneti. Napenda kusoma gazeti kwa sababu inakua imebeba mambo mengi taarifa ambazo zimeweza kutokea kila siku, taarifa za siasa, za elimu, afya, michezo, pamoja na taarifa nyingine zozote ambazo zimeweza kutokea nchini pamoja na duniani. Pale ambapo unaweza ukasoma gazeti, unaweza kupata maharifa mengi ukilinganisha na kuweza kusikiliza redio au kuweza kuangalia televisheni. Kwa sababu pale kwenye gazeti, nakala inakuwa imeweza kuchambuliwa zaidi na kuweza kutoa maelezo zaidi. Hivyo napenda kusoma gazeti, ili niweze kupata maharifa hayo ambayo yanaweza kunisaidia. Na pia inaweza kunisaidia kuchangamsha akili na kuweza kujua mambo ambayo yanaweza kutokea duniani pamoja na mazingira ambayo yanatuzunguka.

Na penda kuoga na maji ambayo niyavugu, sio ya moto wala sio ya baridi. Kwa sababu maji ya kiwa ya moto yataweza kukuunguza mwili na utaweza kupata maumivu makali sana. Na pia ya kiwa baridi yataweza kukupa magonjwa mabaya kama kifua kueza kubana pamoja na kueza kupata homa zisizoisha. Hivyo, naweza kupendelea kuoga na maji ambayo ni ya vugu. Nikiweza kuoga na maji ambayo ni ya vugu, basi, naweza kutuliza joto mwilini, naweza kusafisha mwili ukawa msafi, naweza nikachukua muda mwingi kuoga kwa sababu nakuwa siogopi kuweza kupata ugonjwa wowote, na pia naweza kusikia vizuri pale ambapo ni wakati wa kuoga, ukilinganisha na kipindi ambacho unaweza kuoga na maji ya baridi au kuweza kuoga na maji ya moto.

Pale, ninapotakiwa kufanya kazi na timu ya mbali, basi mimi huhakikisha ya kwamba, mawasiliano ni mazuri au tumeweka sheria kati ya wanakikundi au wanatimu ya jinsi gani ya kuweza kuwasiliana. Pale mawasiliano yanapukua mazuri basi tunaweza tukafanya kazi kwa ukaribu hata kama tupo mbali na tunaeza tukafanya kazi kwa bidii bila kuangalia utofauti ya nafasi ya umbali iliopo kati yetu. Hivyo naweza kuweka mawasiliano yawe mazuri kwa njia ya digitali, kwa njia ya kutuma message ndogo au kwa njia ya kuweza kutumiana barua pepe. Hiyo inaweza kufanya kazi kuwa rahisi kwa wanatimu waliopo mbali.

Ushauri ambao ningeweza kumpa mtu anayeanza kazi ni kuweza kuchukua nafasi hiyo hata kama haielewi na aweze kujifundisha kazini. Kwa sababu hakuna anayeanza kazi kama anajua kila kitu. Hivyo pale unapapata nafasi au fursa ya kuweza kupata kazi, basi chukua nafasi hiyo na uweze kuitendea haki na kuweza kujifunza yale mambo usiyoyajua yote kazini ili iweze kukunufaisha. Na pia ushauri mwingine ambao naweza kumpa mtu anaye anza kazi ni kuweza kufanya kazi yake kwa weledi na bidii bila kumuangalia mtu yoyote yule ambaye anamzunguka. Na pale anaposhindwa kitu basi asisite kuweza kuomba msaada kwa watu waliotangulia kwa sababu wamebobea na wana ujuzi mkubwa kumshinda. Ushauri mwingine ni pia kumwambia mtu aweze kufanya kazi yake na asiweze kuleta mambo mengine ambayo hayahusiani na kazi. Kwa sababu mambo hayo yanaweza kuharibu nafasi ambayo mtu ameweza kupewa ya kufanya kazi na kuleta uchonganishi au ugombani katika mazingira hayo. Ambavyo si vizuri na itaweza kuharibu semu hiyo na kuwa kutokuwa salama kwa wale ambao wapo maeneo hayo.

Napenda kupaka rangi kwa sababu kuchora ni kipaji ambacho ni kigumu kama hawezi na kuweza kupata picha nzuri ya kile kitu ambacho unakifikiria kichwani inaeza ikawa changamoto au inaeza ikaleta tatizo. Hivo pale ambapo umepata picha au umbo ambalo limechorwa, basi inakua rahisi kueza kupaka rangi kwa kuweza kuweka ubunifu wa aina tofauti tofauti. Pale ambapo unaweza kupaka rangi nzuri, basi inaweza kutengeneza picha hiyo, kuweza kuvutia na kuweza kuwa nzuri machoni pa watu. Na pia unapoweza kupaka rangi, inaweza kusaidia kutoa mawazo yako katika vitu vibaya ulivokuwa unafikiria na kuweza kuweka akili yako katika picha hiyo ambayo unaweza kuifanyia kazi kwa wakati huo.